Ndio, huwanga ninapenda kupanda mlima. Milima huwanga ninapenda kupanda milima kwa sababu kama kufanya mazoezi na kufanya utafiti mbali mbali. Labda hiyo milima ina madini gani, kuna labda mmomonyoko kwenye hiyo milima imetokea aje. Huo mmomonyoko hauwezi uka ukawa labda unamadini fulani. Ndio maana huwanga napenda sana kupanda milimani. Sasa hapa sehemu ambapo nilipo kuna kolongo, huwanga ninashuka, chini, na napanda na kuwa sasa naangalia kwamba aina ya miamba iliopo. Hiyo mirima ni miamba ya aina gani, ee, huwaga napenda sana kupanda milima kwa kusudi hilo.

Wateja wangu huwaga nawashugulikia Endapo mteja amekuja kazini. Namuonyesha sehemu ya kwenda Yani nampeleka mapokezi Akifika mapokezi, pale ndo atapokelewa Akipokelewa, ndo ataelekezwa sasa namna ya kufanya Lakini chakwanza mimi kabisa huwaga nampeleka mapokezi. Anaenda kupokelewa na labda makamu mkuu wa shule.

Mahusiano ambayo tunayo ninayo na wazee wangu ni mahusiano kama yaani kwa maana ya kwamba ni mzazi mzazi wangu yaani mama yangu na baba yangu na mahusiano nao ni mahusiano ambayo ninayo baina ya mimi na wao ni mahusiano mazuri tu wawe wananishauri baadhi ya mambo ambao wao waliyapitia mimi siyajui wao wananishauri Lakini wakati mwingine na wao wakiwa na shida labda ya kiuchumi, labda pesa na mimi nawatumia Ndio mahusiano ambayo ninayo mimi na wazazi wangu au wazee wangu.

Neno la siri huwaga ninaliweka salama kwa sababu nahakikisha kwanza nalijua mimi mwenyewe peke yangu pasipo kushirikisha mtu mwingine hata mke wangu anatakiwa asijue lakini pia neno la siri unapokuwa labda unafanya muamala hakikisha umejificha ukiwa unabonyeza kuruhusu muamala mtu asione kwamba umebonyeza namba ngapi na namba ngapi, mtu asione Lakini pia huwaga ninalitunza kwenye kitabu cha kumbu kumbu changu. Hicho kitabu cha kumbu kumbu kinakuwa hakifikiki kiurahisi. Yaani ni mimi peke yangu ndo huaga nafika kwenye hicho kitabu cha kumbu kumbu kuangalia. Hamna mtu ambaye anafika kiurahisi hilo, hiyo neno la siri.

Udhaifu wangu kazini naushugulikia. Na kila ninapo ona kwamba nimefanya makosa labda kitu fulani sipo imara nacho. Kwa maana ya kwamba nipo mdhaifu kwenye sekta fulani. Kitu ambacho huwaga nafanya ni kuhakikisha kwamba makosa yale yalisababishwa na ni nini. Na nini kifanyike ili niwe imara zaidi kwenye huo upande wa madhaifu yangu. Nifanye nini? Nirekebishe kitu gani ambacho nilikosea ili niwe imara zaidi kwenye huo upande ambao nilikuwa nipo dhaifu kazini.

Kwangu mimi, mchana ukiisha, huwaga naenda kula, halafu nikiludi kula, huwaga ninapumuzika kidogo, ninarara kidogo, ili kusikilizia mwili. Hilo ni mawazo ya kwanza, mawazo namba moja mda ambao mimi huwaga ninaanza kupumuzika ni mda wa saa saba na dakika hamsini, mchana pale sasa huwaga natoka kazini naenda kupumzika jioni huwaga napenda sana kuzunguka, zunguka, yaani kutembea, tembea huwaga napenda sana jioni ili kunyosha nyosha miguu labda ulikaa sana kazini napenda sana kutembea tembea kunyosha nyosha miguu kulala kwanza huwaga najiandaa kulala kwa ku huwaga nashika simu nikishika simu huwa naanza kupitia baadhi ya majukwaa mbali mbali mtandaoni watu wamepost nini watu wameongelea nini. Baada ya pale sasa nikimaliza kupitia hayo majukwaa naenda kuoga nikimaliza kuoga Basi ndo hapa na lala furaha ambao naihisi wakati wa jioni jioni kuna kuwa hakuna joto kali Kwa uoga najihisi furaha Nikitoka hata nje Najisikia raha wakati wa jioni Najisikia raha sana Kwa sababu hakuna joto kubwa pametulia Hakuna kelele Kwa nakuwa kwangu mimi nakuwa ni Najisikia vizu.

Kinachonipa motisha kazini ni mshahara. Mshahara, ukipata kila mwezi, unapata ile motisha kuendelea na kazi. Lakini kama hupati mshahara, unakuwa hupati ile motisha ya kuendelea na kazi. Kwangu mimi, kinachonipa motisha sana ni mshahara. Lakini pia, wakati mwingine ukifanya vizuri kazini, labda ukifaulisha wanafunzi, unapata pesa flani. Ambayo hiyo pesa sasa inakuwa inakupa motisha wa kuendelea na kazi na kujituma zaidi.

Program ambayo huwanga natumia sana kwenye simu ni Natumia sana mtandao wa wa facebook Kwa sababu huu mtandao unakuta na marafiki wengi ambao tunajuana na program tena nyingine ambao natumia mara kwa mara ni whatsapp Kwa sana naitumia kutuma meseji kufanya video call na vitu mbali mbali.

Kitu ambacho nakipenda kwenye shirika langu ni kwamba labda shirika langu tunazungumzia ile tasisa ambao mimi nafanya kazi. Kitu ambacho ninapenda ni wanatupa bima ya afya kwamba ukipata matatua ya kiafya unaeza ukatibiwa bure. Ni moja ya kitu ambacho nakipenda sana kwenye hii tasisa ambao mimi nafanya kazi.

Ndiyo, huanga ninagawanya taka zangu, yani taka za majumbani, kama kuna uchafu, kuna mikaratasi, kuna nini, ndiyo huanga naenda nazitupa nje. Kama labda swali ndo linamanisha hivo, ni sawa, huanga nazinafanya hivo. Au, huanga kuna gari linakuwa linakuja, tunakuwa sisi tumeziweka zile takataka nje, Lakini lilegari linakuja lina zichukua zile takataka na kuzi na nakuenda kuzitupa ambali uko.

Jukuwa mbalo ni nalipenda kazini ni jukumu la kusimamia mtihani. Hii jukumu huwaga nalipenda sana kwa sababu ni kiwa nasimami ya mtihani huwaga napata hata muda wakuwaza mambo yangu kwa utulivu sana. Eh, unakuwa unawaza shughuli zako na unakuna unaangalia na wanafunzi wanavokuwa kuwa wanafanya. Ni moja ya jukumu mbalo mimi huwaga nalipenda sana nikiwa kazini.

Ndio, ninapenda kuendesha baiskeli. Kwa sababu, baiskeli nikiendesha, ni kama njia moja ya kufanya mazoezi. Unapokunaendesha baisikeli, unapu unafanya mazoezi, misuli yako inachangamka, adamu inatilirika vizuli. Kwa ninapenda sana kuendesha baisikeli. Ila tu, siyo kwenye milima. Kwenye milima, uwaga spendi. Kwa sababu, nakuwa ninachoka sana. Lakini kama tu nisemu ambapo pako tambalale ninapenda sana kuendesha baisikeli.